Mimi napenda style ilio rahisi lakini safi. Kwa mfano casual t shirt plain au yenye ujumbe mdogo na jeans au chinos. Smart casual, shati linalo, ka vizuri rangi tulivu kama nyeupe, bluu au earth tones. Comfort kwanza, nguo zisizo bana sana, lazima nijisikie huru. Minimal vibes, sipendi makelele mengi ya rangi au michoro mingi. Lakini, style bora ni ile inakufanya ujisikie confident.

Umeme ukipotea napumzika kidogo hakuna kelele ni muda mzuri wa kutulia. Nafikiria au kupanga mawazo kama jonaling kichwani. Nikisikia njaa vitu rahisi kama matunda au mkate. Usiku natazama nyota au nacheki kimya tu kuna utulivu wake. Lakini ukweli ni kwamba umeme ukirudi furaha inarudi mara mbili.

Mchana maranyingi napenda chakula rahisi lakini kinacho shiba. Kwa mfano wali maharagwe au ndengu, ugali mboga kama mchicha au matembele, wali nakuku au samaki kama napata nafasi, au wakati mwingine chips na mayai kwa haraka. Muhimu kwangu ni chakula kiwe kisiwe usingizi kazini.

Na hisi kwamba, tathmini za kazi ni muhimu sana, lakini zinategemea jinsi zinavyo tolewa. Kama zinatolewa kwa uwazi na kwa usasa, usahihi, husaidia kujua wapi uko vizuri na wapi unaweza kuboresha. Inakutia motisha kufanya kazi kwa ubora zaidi. Ni fursa ya kujifunza na kukua kita alamu. Kama zinatolewa bila hoja au kwa hofu, zinaweza kusababisha mfadhaiko au kuchanganyikiwa. Wakati mwingine, zinapoteza maana ya haziendeshi maendeleo. Kwa kifupi, dhamini mzuri ni kama kioo inakuonyesha hakika yako kwa mwanga na kwa giza ili uongeze nguvu zako na kurekebisha pale panapohitajika.

Ningependa kujifunza lugha ambayo inafungua milango ya utamaduni na maarifa mapya, kwa mfano kijapani, kwa sababu kinatamaduni za kipekee teknolojia na sanaa ya kisanii kama ani na kaligrafi. Kifaransa, inahistoria ndefu ya fasihi na sanaa pia inafungua milango ya kusafiri sehemu nyingi za ulaya na Afrika. Kichina au mandarin dunia ya biashara na historia yake kubwa ya zaidi ya miaka elfu pia ni machanga moto nzuri kwa akili. Ningependa lugha yoyote inayo weza kunipanua mtazamo na kuelewa watu tofauti.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kushindwa kuheshimu wengine au kuwa huru sana kiholela. Kwa mfano, watu wanaojaribu kudhibiti kila kitu bila kuzingatia wengine. Kusema kitu kinyume cha ukweli kwa ulaghai kukosa heshima kwa muda wa wengine. Kama kuchelewa mara kwa mara bila sababu. Hii inanichosha kwa ababu inaathiri urafiki kazi na amani ya akili. Kwa kifupi, ninafadhaika na ubinafsi usiyo na kikomo na ukosefu wa heshima.

Sifa muhimu ya kiongozi. Nzuri ni nyingi, lakini hizi ndizo za msingi zaidi. Moja, uadilifu. Kiongozi lazima awe mwaminifu na wa kweli. Asiekuwa na hila. Pili ujasiri, awe tayari kuchukua maamuzi magumu na kubeba matokeo yake. Bili, uwezo wa kusikiliza. Kiongozi mzuri anajua kusikiliza timu yake kuzingatia mawazo ya wengine. Nne, heshima na huruma. Kuonyesha heshima kwa kila moja bila kujali nafasi au cheo. Tano, kuwahamasisha wengine. Kuwa na uwezo wa kuinua morali ya watu na kuwashirikisha kwenye malengo sita. Kujifunza na kubadilika. Dunia inabadilika kila wakati. Kiongozi mzuri anajua kila siku ni fursa ya kukua. Kwa kifupi, kiongozi mzuri si yule anayesema zaidi, bali yule anayefanya, anaongoza kwa mfano na anawezesha wengine kufanikisha malengo.

Hekima moja kubwa nilio jifunza maishani ni usichukue kila kitu kibaya kibinafsi, lakini zingatia kile unacho weza kudhibiti. Maana yake, si kila jambo linaweza kuthibitiwa au kueleweka, lakini kila mtu ana uwezo wa kuthibiti jinsi anavyo shughulikia hali. Inanifunza uvumilivu na kutafakari badala ya kuchukulia kila changamoto kama msiba. Pia inanikumbusha kusimama imara mbele ya matatizo na kushughulikia maisha hatua kwa hatua. Kwa kifupi ni hekima ya kuzingatia nguvu zako kushugulikia kwa akili na moyo mtulivu na kuwacha ya siyo weza kubadilika bila huzuni.

Kwa kawaida, kabla ya kulala, ninafanya mambo madogo madogo yanayo saidia kupumzika na kuanda akili kwa usingizi. Mimi hutafakari kidogo kuangalia mambo ya siku, furaha, changamoto na kufikiria jinsi ya kuboresha kesho. Pia, kusoma. Mara nyingi, kitabu cha kifupi au makala inayojenga marifa au mood. Kupunguza screening. Kuwacha simu au tv dakika salasini au sitini kabla ya kulala ili usingizi uwe mzuri. Kuandaa kesho, kupanga mambo madogo kama nguo au lishe ili kesho iwe rahisi. Kupumzika, kufanya breathing exercise au kufikiria mambo mazuri ili akili na mwili viwe tayari kwa usingizi. Kwa kifupi ni muda wa kujiandaa kwa amani na kutuliza akili.

Ndio, nafuata matukio ya kimataifa lakini kwa uchujaji. Napenda kuelewa kinachoendelea duniani, siasa, uchumi, mazingira na teknolojia. Kuangalia athari zake kwa watu wa kawaida sio kivichwa vya habari tu. Kufuatilia mwelekeo mikubwa badala ya drama za kila siku. Sifurahii sana kuzama kwenye habari za hofu au migogoro bila mwelekeo. Kwa hiyo nachagua habari zinazonijenga, kunifundisha au kunipa mtazamo mpya.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, hasa ile inayo changanya akili, mkakati na kicheko. Michezo inayo ninayoipenda ni draft checkers rahisi kujifunza lakini inahitaji umakini. Chess inanifanya nifi kufikiria hatua kadhaa mbele Ludo, hasa ukiwa na marafiki, kelele na furaha ni guarantee scramble inachangamsha ubongo na maneno. Kitu kizuri kuhusu michezo ya ubao ni kwamba inaleta watu pamoja bila skrini na ushindi au kushindwa vyote vinakuwa burudani.

Swali zito kidogo hilo. Kusema ukweli dio na hapana. Dio ningependa kurudi ujana kwa nguvu na uhuru, wakutokuwa na wasiwasi mwingi, ujasiri wakujaribu mambo bila kuogopa sana makosa, muda wakujifunza bila presha kubwa ya maisha. Hapana kwa sababu hekima nilio nayo sasa ili nigarimu uzoefu. Nimejifunza kujijua, kueka, mipaka na kuchagua kilicho muhimu. Amani ya akili sasa ni kitu ambacho ujana haukuwa nacho sana. Kwa hiyo kama ningechagua, ningependa kuwa na nguvu za ujana. Pia akili ya sasa.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kuheshimu muda wa watu, kufika mapema ili nisikimbie, kimbie au kuwa na presha. Kuwa na muda wa kujiandaa kiakili kabla mambo kuanza, kuchelewa mara chache kunaweza kutokea lakini si tabia yangu. Naamini muda ni heshima, ukimheshimu mtu unaheshimiwa muda, unaheshimu muda wake.

Zoezi zuri nililojenga ni kujipa muda wa kutafakari kila siku hata kama ni dakika chache naangalia kile kilichoenda vizuri najirekebisha pale nilipo kosea bila kujilaumu sana najiuliza leo nimejifunza nini? Zoea hili limenisaidia kuwa mtulivu zaidi kufanya maamuzi kwa akili na sio hisia za gafla kujielewa vizuri zaidi ni zoea dogo lakini lina athari kubwa kwa muda mrefu.

Wakati wa baridi kali, najitahidi kujitunza na kujipasha joto vizuri. Mara nyingi, nafanya hivi, kuvaa nguo za joto, sio style kwanza, joto kwanza. Kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu. Kujisitiri ndani zaidi kupunguza kutoka nje bila lazima. Kusikiliza muziki au kusoma kitu kinachotuliza. Kulala vizuri, baridi na blanketi nzito ni combo tamu. Baridi kali hunifanya nipunguze kasi, nichukue muda wa kujitunza zaidi. Ni kama mwili unaniambia tulia kidogo.

Asubui mara nyingi nakula chakula chepesi lakini kinacho nipa nguvu. Kawahida ni chai au kahawa, mkate, matunda kama ndizi au chungwa. Wakati mwingine uji, hasa siku zabaridi. Sipendi kula kizito sana asubui. Napenda kitu kinacho niamusha, taratibu na kunifanya nianze siku nzuri.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, ninafanya mchanganyiko wa mpangilio nidhamu na binu za akili. Hapa ni baadhi ya njia. Moja, kupanga kazi mapema, kugawa kazi kwa muda malum na kupanga kipaombele. Bili, weka malengo madogo, kazi kubwa hugawanywa hatuwa ndogo, ili kila hatuwa iwe rahisi kushugulikia. Kukata mwendo wa usubufu. Kama simu, mitandao ya kijamii au kelele sisizo za lazima. Nne, kupumzika vizuri. Poses fupi kati ya kazi. Kuna boresha focus na creativity. Tano, kuzingatia afya. Kula vizuri, kujwa maji na kufanya mazoezi kidogo kuna saidia akili kufanya kazi vizuri. Sita, kutumia tools za kazi, calendar, reminders, notes au apps za kupanga muda. Kwa kifupi, mpangilio mzuri ni dhamu kupumzika kwa wakati huchangia uzalishaji mkubwa zaidi.

Ndiyo, napenda kuogelea hasa pale kunapokuwa na maji safi na mazingira tulivu. Kuogelea kunanipa utulivu wa akili, maji yanatowa stress, mazoezi ya mwili mzima bila presha kubwa, hisia ya uhuru, unapokuwa majini, mambo mengine yanapotea kidogo. Napenda zaidi kuogelea asubui au jioni, jua likiwa si kali sana, maji yakiwa baridi kiasi.

Kipawa changu kikuu ni kusaidia watu kuelewa mambo kwa urahisi na kwa uwazi. Hii inamaanisha ninaweza kubadilisha mawazo magumu kuwa rahisi kueleweka kusaidia watu kutatua matatizo au kupanga mawazo yao kutoa shawara au muongozo bila kushinikiza, kwa njia ya kirafiki, pia nina kipawa kidogo cha kusoma hisia za wengine na kujua ni jinsi gani wanavyoweza kuelewa au kufurahia mazungumzo. Kwa kifupi, kutoa msaada wa akili na mawazo kwa njia inayowezesha wengine kufanikisha jambo.

Ndio, napenda sana kupanda milima, hasa pale kuna mandhari nzuri na hali ya hewa nzuri. Kupanda milima, kunanipa hisia ya uhuru na mafanikio. Kila hatua ya juu, unahisi umefika mbali kuhisia na kimwili. Mazoezi ya mwili nzima ni workout isiyo boring. Kutuliza akili, ukipanda milima mawazo yanapoa unapata utulivu na ndani. Mandhari ya ajabu, angalia jua likichomoza au kuzama kutoka kilele ni priceless. Napenda zaidi kupanda milima asubuhi au jioni, wakati jua si kali sana na mazingira ni tulivu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayojumuhisha mbinu za kupanga mawasiliano na utatuzi wa matatizo. Mfano moja, mafunzo ya usimamizi wa muda yamenisaidia kupanga kazi vizuri kueka kipaumbele na kuongeza uzalishaji. Bili, mafunzo ya mawasiliano, jinzi ya kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine na kushirikiana kwenye timu. Tatu, mafunzo ya utatuzi na matatizo, kunifunza jinsi ya kubakabiliana na changamoto bila stress na kupata suluhisho la haraka. Nne, mafunzo ya teknolojia au tools za kazi kuongeza ufanisi na kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Kwa kifupi, mafunzo haya yamenisaidia kuwa mzoefu, zaidi mkweli na wa kuaminika kazini.

Ndiyo, ninasoma gazeti lakini si kila siku na si kila aina. Napenda kusoma habari za dunia na siasa ili kuelewa kinacho endelea duniani. Makala za maarifa, zinazo jenga, ufahamu wa mambo mbalimbali, sehemu za burudani au tamaduni. Kwa kupumzika na kujua mwelekeo mpya. Si furahi kuzama kwenye habari za hofu au drama sisizo na mwisho. Napenda zile zinazo nipa mtazamu na ufahamu.

Ndio, napenda sana kuangalia nyota hasa pale usiku wa kimya na anga wazi. Kuangalia nyota kunanipa utulivu wa akili, unakupeleka mbali na kelele na maisha ya kila siku. Hisia ya ukubwa wa dunia, unakumbuka kuwa kunajumlisha sehemu ndogo ya ulimwengu mkubwa. Fursa ya kufikiria na kutafakari. Mawazo yanaweza kutembea bila presha. Uzuri wa asili, mwanga wanyota, mlingano wa kukostalika na mara nyingine mwezi wa furaha. Napenda zaidi usiku wa kimya asubuhi za mapema au jioni pale hewa si baridi sana.